Nafuata Citizen TV kwa habari na michezo ya kijamii. Pia nafuata KBC kwa habari na pia michezo ya kijami. Na pia nafuata NTV kwa habari zaidi. Na pia nafuata K24 kwa habari na michezo ya kijami.

Wakati ambapo shule zimefunguliwa naenda maktabani kila siku. Kwa wiki ninaenda mara sita ispokuwa siku ya jumapili ambapo naenda kanisani. Ila wakati ambapo tuko kwenye likizo, naenda maktabani mara mbilli kwa wiki ama pengine mara tatu kama imezidi zaidi. Kwa kuwa napenda kusoma tamthilia na riwaya, napenda kuzuru maktaba ninapokuwa nyumbani pia. Nikiwa shuleni, ni lazima niende maktabani kila siku ili kufanya kazi ya ziada na pia kudurusu kazi ya darasa.

Wakati wajua, napenda kukaa chumbani, ama kuzuru, ama kwenda kuongelea. Wakati mwingine pia, napenda kunywa vinywaji baridi kama vile sharubati, juisi baridi. Pia napenda kutulia kivulini ili nisieze kuchomwa na jua.